Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale mafunzo ya kujaribu kushirikiana na watu tuwe watu wa kushirikiana na watu kuna wakati unafaa kushirikiana na watu si kujitenga si kitu cha maana kila pahali lakini kuna wakati na kushirikiana na watu mnaweza kusaidiana na watu mna tatua jambo fulani unapata kwamba kazi inafanyika kwa haraka yaani.